Ulikuwa unapenda kufanya nini utokotoni? Nilivokuwa mtoto nilikuwa napenda kuwa mwana jeshi ama hata askari. Lakini nilivokuwa mkubwa nikaacha kupenda kabisa na sasa hivi mimi ninafundisha kwa maana nyingine mimi ni mwalimu.

Je, umewai kulima? Hahaha. Ndiyo, nimewai kulima. Lakini, nimewai kulima tu sehemu ndogo ndogo. Kama ya bustani basi. Sijawai kulima sehemu kubwa kusema nitapata mazao mengi. Hapana. Mimi, si mkulima. Mimi naweza sema nimfanya biashara tu.

Unasherehekea sikukuu vipi? Mara nyingi inategemea na sikukuu ama ni aina gani ya sikukuu mara nyingi mimi hupenda kukaa tu nyumbani na kupika chakula na kula na familia yangu mara nyingi sio mtu wa kutoka na kwenda kusherehekea sherehe yoyote ile au sikukuu yoyote ile.

Kipindi gani cha televisheni unachokipenda? Mara nyingi mimi sio mpenzi wa kuangali televisheni lakini kipindi cha jua kali ninakipenda. Japo siku hizi wana rudia rudia vipande au unakuta wana rudia vitu ndo maana unakuta sipendelei sana lakini hicho ndio kipindi ambacho ninacho kipenda.

Unapenda nini kuhusu shirika lako? Mimi napenda. Sina shirika lolote ambalo linahusiana na mimi. Japo tu mimi ni mwalimu na ninafundisha kwenye shule ambayo inaitwa monti. Lakini sidhani tunaeza sema hilo ni shirika ambalo ndio sehemu ambalo napenda kufanya kazi na watoto kukimbizana na watoto kuimba na watoto.

Unafanya nini na marafiki zako wapya. Mara nyingi mimi siyo mtu wa kuongeza marafiki. Mara nyingi lakini pia mi siyo mtu wa marafiki wengi. Lakini pia mara nyingi mpaka awe rafiki yangu. Hapana sina rafiki yeyote mpya kwa hiyo siezi kusema kwamba ninafanyanga nae nini.

Unavyotumia simu yako niambie kuhusu jinsi unavyotumia simu yako mara nyingi ninapenda tu kushika simu pale ambapo ninapohitaji lakini pia mara nyingi simu yangu inanisaidia kupoteza mawazo lakini pia muda mwingi ninapenda kuangalia instagram na sehemu tofauti tofauti.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako? Sipendi chochote kuhusu mtaa wangu. Ama nawezasema, ni mtaa ambao umetulia. Hauna makelele ya kukera. Ndiyo naweza sema hivo tu. Si mtaa ambao wenye vurugu nyingi.